Napendelea mwanga wakati. Mwanga wakati hunipa utulivu na faraja bila kunichosha macho. Mwanga mkali sana hunifanya nahisi wasiwasi au maumivu ya kichwa. Hasa nikiwa nasoma au kutumia simu kwa muda mrefu. Mwanga wakati unafaa kwa kufanya kazi, kupumzika na hata kuzungumza na watu kwa sababu hauleti usingizi wala msongo wa mawazo. Pia hufanya mazingira yaonekane, ya asili na ya kuvutia zaidi. Usiku, mwanga wakati hunisaidia kulala vizuri bila kuvuruga macho. Kwa ujumla, nachagua mwanga wakati kwa sababu unanipa uwiano mzuri kati ya muonekano, afya ya macho na utulivu wa akili.